Ndiyo nina ubunifu hupata njia za kuboresha huduma kwa wateja na kutatua changamoto kwa haraka na kwa ufanisi bila kuathiri nidhamu au ubora na pia napenda kujaribu njia mpya za kufanya kazi vizuri.

Napanga majukumu yangu kwa vipaumbele. Nakuza nidhamu ya muda. Nakuhakikisha kila mteja, anapata huduma bora kwa wakati. Hii inanisaidia kuwa na ufanisi na kutoa matokeo thabiti kazini.